Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia ya tafakari na shukrani ambapo mimi hutumia muda mwingi nikiwa na familia na marafiki wa karibu tukifurahia mlo wa pamoja na kushiriki hadithi za mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Kabla ya saa sita ya usiku kufika, mimi hupenda kutenga muda mchache wa utulivu ili kuandika malengo yangu mapya na mambo ninayotaka kuboresha jambo ambalo hunipa hamasa na dira ya kuanza mwaka nikiwa na nguvu na matumaini mapya.

Kwa sasa, ningependa sana kujifunza lugha mpya, hususan kifaransa au Kihispania, pamoja na kupata ujuzi wa ndani zaidi wa uchambuzi wa data. Naamini kuwa kujifunza lugha mpya kunafungua milango ya kuelewa tamaduni tofauti. Na kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani, wakati ujuzi wa teknolojia unanisaidia kuelewa mifumo ya kisasa na jinsi ya kutatua matatizo changamano kwa kutumia namba na takwimu. Kwa usahihi zaidi.

Ningependa sana kutembelea mji wa Kyoto, nchini Japani. Mji huu unanivutia kwa sababu ni mchanganyiko mzuri sana wa historia ya kale na maendeleo ya kisasa. Ningependa kuona hekalu zao za kizamani, bustani za tulivu za zen na kufurahia utamaduni wao wa chai. Zaidi ya hayo nidhamu na usafi wa watu wa huko ni jambo ambalo ni naamini lingekuwa funzo kubwa na la kuvutia sana kuliona kwa macho yangu mwenyewe.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwangu mimi, kila chakula kipya ni kama mlango wa kuingia kwenye utamaduni wa watu wengine na kuelewa historia yao kupitia vionjo na harufu za viungo wanavyo tumia. Kuna msisimko wa pekee unapotumia kijiko chako mara ya kwanza kuonja ladha ambayo hujawahi kuijua hapo awali. Jambo hili linanifanya nione dunia ni kubwa na yenye utajiri mwingi wa ubunifu wa jikoni.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kufanya kazi, utafiti na kujifunza ujuzi mpya. Kompyuta ndiyo nyenzo yangu kuu ya kuandika makala, kuandaa ripoti na kuwasiliana na watu kote duniani kwa urahisi. Pia, mimi hutumia muda mwingi ku kuitumia kama maktaba kubwa ambapo ninatafuta habari za kisasa, kusoma vitabu vya kidigitali na hata kujifunza mbinu mpya za kiteknolojia ambazo hunisaidia kuwa bora zaidi katika kile ninachokifanya kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana kupika. Kwangu mimi, kupika ni kama aina fulani ya sanaa na tiba, kuna utulivu wa pekee unaopatikana unapoandaa viungo mbalimbali na kuona jinsi vinavyobadilika kuwa mlo mtamu na mwenye harufu nzuri. Zaidi ya yote, furaha kubwa ninayoipata ni kuona watu ninaowapenda wakifurahia chakula nilichokiandaa kwa upendo, jambo ambalo hufanya muda wote nilioutumia jikoni kuwa wa thamani kubwa.

Ndio, ninapenda kucheza ngoma. Ingawa sijidai kuwa mtaalamu sana. Kucheza ngoma kwangu ni njia nzuri ya kuelezea furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Kuna nguvu ya kipekee inayopatikana unapoacha mwili wako ufuate mdundo wa muziki. Iwe ni ngoma za asili zenye midundo ya nguvu au muziki wa kisasa. Jambo hilo hunifanya nijihisi, niko hai na mwenye nishati mpya.

Ushauri mkubwa ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na fadhili kwako mwenyewe wakati unajifunza. Maranyingi, tunakuwa na haraka ya kufanikiwa au kufikia malengo yetu kiasi kwamba tunajisahau na kujihukumu vikali tunapokwama. Kumbuka kuwa maisha ni safari, siyo mbio za kasi. Kosa lolote unalofanya leo ni somo la dhamani linalo kuandaa kwa ajili ya kesho. Hivyo ni muhimu kuwa nasubira na kujipa nafasi ya kukua hatua kwa hatua bila shinikizo lisilo lalazima.

Asubuhi, kinywaji namba moja ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi yenye viungo. Kuna kitu cha kipekee kuhusu harufu ya viungo asubuhi. Mchanganyiko wa joto la chai na ukali watangawizi hunisaidia kuamsha akili yangu na kuchangamsha mwili kwa ajili ya majukumu ya siku. Pia, wakati mwingine ninapohitaji nguvu ya ziada ya kufanya kazi kwa umakini mkubwa. Mimi hupenda kunywa kahawa nyeusi isio na sukari nyingi ili kunipa ule msisimuko wa haraka wa asubuhi.

Mimi hupendelea zaidi viatu vya michezo au viatu vya kupanda milima. Napenda viatu hivi kwa sababu vinatoa faraja kubwa hasa kwa mtu kama mimi ambaye hupenda kutembea sana na kuchunguza maeneo mapya. Sneakers ni nzuri kwa matumizi ya kila siku kwa sababu ni nyepesi na hazichoshi miguu Wakati viatu vya kupanda milima ni imara na vinanipa usalama zaidi ninapokuwa kwenye arthi yenye mawe au miteremko mikali. Kwangu mimi, faraja ni kipaumbele cha kwanza kuliko mtindo wa nje.

Ndiyo, ninapenda sana maua. Kwangu mimi, maua ni moja ya viumbe vyema zaidi vya asili ambavyo huleta rangi na harufu nzuri duniani. Yanapendeza kwa sababu kila ua lina ujumbe wake kwa mfano waridi mara nyingi huwakilisha upendo wakati alizeti huleta hali ya furaha na matumaini kutokana na rangi yake ya njano iliyokolea. Kwa na maua karibu, iwe ni kwenye bustani au ndani ya nyumba kwenye chombo cha maji, kuna nisaidia kujihisi mtulivu na kuongeza ubunifu wangu ninapofanya kazi.

Mimi napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi. Ingawa chakula chenye mafuta kinaweza kuwa na ladha nzuri na ya kuvutia. Mimi hupendelea vyakula vilivyo pikwa kwanjia ya kuchemsha, kuoka au kuchoma. Sababu kuu nikwamba vyakula hivi hunifanya ni jihisi mwepesi mwenye nguvu na nibora zaidi kwa afya ya moyo na mwili kwa ujumla.

Ndio, ninapenda sana kucheza michezo ya video. Kwangu mimi, michezo ya video sio tu kwa ajili ya burudani, bali ni njia ya kipekee kuingia kwenye ulimwengu wa kufikiria na kushiriki katika hadithi za kusisimua. Ninapendelea zaidi michezo ya mikakati na ile ya matukio. Michezo hii inanipa nafasi ya kutatua mafumbo, kufanya maamuzi magumu na kuboresha uwezo wangu wa kufikiri kwa haraka. Pia ni njia nzuri sana ya kupumzika baada siku ndefu ya kazi kwani inanisaidia kuhamisha mawazo yangu na kuzingatia changamoto mpya na za kufurahisha ndani ya michezo.

Mimi hupendelea kuenda mahali pa ibada zaidi ya jumapili pekee. Ingawa jumapili ni siku muhimu ya ibada ya pamoja na kukutana na jamii ya waumini. Mimi pia hupenda kutenga muda wa katikati ya wiki kama siku ya jumatano au alhamisi kwa ajili ya mafunzo ya kiroho, maombi ya faraha au vikundi vidogo vya majadiliano. Kwangu mimi kuenda mahali pa ibada katikati ya wiki kunanipa nguvu ya ziada ya kunisaidia kuvuka changamoto za kazi na maisha kabla ya wiki kuisha.

Ningependa kujifunza zaidi lugha ya kifaransa na kihispania. Sababu ya kuchagua lugha hizi ni kwamba zinatumiwa na mamilioni ya watu katika mabara tofauti. Kwanzia ulaya, Afrika, hadi Amerika ya kusini. Kujifunza kifaransa kunanivutia kwa sababu ni lugha ya kidiplomasia na inafasihi tajiri sana. Wakati kihispania kinanivutia kwa sababu ya muziki wake tamaduni changamfu na urahisi wake wa kuanza kutamuka maneno.

Ndiyo, ninapenda sana hadithi za ajabu. Kwangu mimi, hadithi hizi ni kama hazina ya hekima kwa sababu zinatumia njia rahisi na ya kuvutia kufundisha maadili makubwa. Ninachokipenda zaidi kuhusu hadithi za ajabu ni jinsi zinavyoweza kumfanya mtu atafakari tabia zake kupitia wahusika kama wanyama au watu wa kawaida. Hadithi hizi hazichuji wakati funzo alilopata sungura na kobe kuhusu kudharao wengine na umuhimu wa bidii bado linamaana kubwa hata katika ulimwengu wa leo wa teknolojia. Zinatukumbusha kuwa msingi wa maisha bora ni uaminifu, heshima na fadhili.

Tabia ninayo ipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na unyenyekevu. Ninavutiwa sana na watu ambao wanaweza kusema ukweli hata pale ambapo ni vigumu na wale ambao licha ya mafanikio au ujuzi wao mikubwa mkubwa.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa. Kwangu mimi maziwa ni kinywaji chenye virutubisho vingi na kinachonipa hisia ya kuridhika hasa yanapokuwa ya moto. Napenda zaidi maziwa fresh ya ngombe kwa sababu yana ladha asilia, lakini pia mimi ni shabiki mkubwa ya kuyatumia maziwa kwa njia nyingine kama vile mtindi au kuyaweka kwenye chai ya maziwa. Wakati mwingine napenda pia kujaribu maziwa badala yanayotokana na mimea kama maziwa ya mlozi au maziwa ya nazi ambayo yana ladha ya kipekee na ni mabadiliko mazuri kutoka kwenye maziwa ya kawaida.

Katika muda wangu wa bure, mimi hupenda sana kufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika na wakati huo huo kuimarisha akili yangu, ambapo maranyingi mimi huutumia muda huo kusoma vitabu vya aina mbalimbali kama vile historia na saikolojia ili kupata maarifa mapya. Vile vile, mimi hufurahia kusikiliza muziki mtulivu na podcasti zinazo nifanya nifikiri kwa kina huku nikitenga muda wa kutembea nje ili kufurahia hewa safi na asili ambayo hunisaidia kurudisha nishati mwilini baada ya kazi.

Mimi hupendelea zaidi hali ya hewa ya baridi hususan ile inayopatikana asubuhi na mapema au nyakati za jioni. Baridi ya namna hii inanipa utulivu wa kipekee, inanifanya niwe na umakini mkubwa zaidi, ninapofanya kazi, na pia inanipa fursa ya kuvaa mavazi ninayo yapenda kama masweta na koti. Haidha, hakuna hisia nzuri kama kunywa kikombe cha chai ya moto wakati kukiwa na baridi kidogo nje, jambo hilo hunifanya nijihisi mwenye amani na faraja kubwa.

Katika kushugulikia muda wangu kazini, mimi hutumia mbinu ya vipaumbele na mpangilio wa awali ili kuhakikisha kila jukumu linatekelezwa kwa ufanisi. Kila asubuhi, mimi huwanza kwa kuanda orotha ya mambo ya kufanya na kuyapanga kulingana na umuhimu wa uharaka wake. Huku ni kishugulikia majukumu magumu zaidi mapema wakati akili yangu ikiwa bado na nguvu na uchangamfu. Pia, mimi ni muumini mkubwa mbinu ya kugawa muda ambapo hutenga vipindi maalum vya kufanya kazi bila usumbufu wowote ni kifuatiwa na mapumziko mafupi ya kunyoosha viungo au kunywa maji ili kurudisha umakini. Mbinu hii inanisaidia kuepuka mrudikano wa kazi na kuhakikisha kuwa sishuguliki mambo mengi kwa wakati mmoja, jambo ambalo maranyingi hupunguza ubora wakazi.

Ndiyo, ninajitahidi sana kugawanya taka zangu kwa sababu ninaamini kuwa kila mmoja wetu anajukumu la kulinda mazingira. Kwa kawaida, mimi hutenganisha taka katika makundi makuu matatu. Taka za kikaboni kama mabaki ya chakula na maganda ya matunda ambazo zinaweza kugeuzwa kuwa mbolea. Taka zinazoweza kurejeshwa kama chupa za plastiki karatasi na kio na taka zisizoweza kutumika tena ambazo hupelekwa dampu.

Kwa kawaida, mimi huchaji kifaa changu mara moja tu kwa siku, mara nyingi wakati wa usiku ninapokuwa nimepumzika ili kianze siku inayofuata kikiwa na nguvu kamili. Hata hivyo, ikiwa nimekuwa na siku yenye shughuli nyingi sana zinazotumia nisharti kubwa kama vile kutumia mtandao kwa muda mrefu kupiga simu nyingi au kutumia programu naweza kuhitaji kukiunganisha kwenye chaji kwa muda mfupi wakati wa mchana. Lengo langu ni kuwa nikuhakikisha chaji haishuki chini ya asilimia ishirini ili kulinda afya ya betri yangu kwa muda mrefu kwani kuruhusu betri iishe kabisa mara kwa mara kunaweza kuipunguza nguvu mapema.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kutoa muda na ujuzi wangu katika shughuli zinazochochea maendeleo ya wengine. Mara nyingi, mimi hujitolea katika programu za kutoa ushauri na mafunzo kwa vijana, ambapo huwasaidia kukuza ujuzi wa kiteknolojia na mbinu za kutatua changamoto za kimaisha. Naamini kuwa kuelimisha na kuinua wengine ndiyo njia bora zaidi ya kujijenga jamii, imara na yenye uwezo wa kujitegemea. Pia mimi kushiriki kikamilifu katika shuhuli za usafi wa mazingira na kampeni za kijani katika mtaa wangu kama vile kupanda miti na kusafirisha maeneo ya umma. Kwangu mimi, kuwa sehemu ya jamii inamanisha kutojali tu maisha yangu binafsi, bali pia kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa tunajenga mazingira salama, safi na yenye ushirikiano wa kila mtu anayetuzunguka.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za matukio mbalimbali na maranyingi mimi hupendelea kufanya hivyo mtandaoni ili kuepuka usumbufu wa foleni. Nimekua nikinunuwa tikiti kwa ajili ya matukio kama mikutano ya kiteknolojia, matamasha ya muziki wa kimatamaduni na hata matukio ya michezo. Kununua tikiti mapema kunanipa amani ya moyo kwa sababu kunanihakikishia nafasi na maranyingi kunanisaidia kupata punguzo la bei kuliko kusubiri hadi siku ya Tukio. Pia napenda urahisi wakua na tikiti yangu yenye simu kwani ni vigumu kuipoteza na ni rafiki zaidi kwa mazingira kuliko kutumia tikiti za karatasi.

Jambo muhimu zaidi maishani mwangu nilifundishwa na mwalimu wangu wa kwanza ambaye alinifundisha kuwa elimu haina mwisho na unyenyekevu ndio ufunguo wa maarifa. Alinijengea msingi wa kuelewa kwamba bila kujali kiasi gani ninajua leo kila mtu ninayekutana nae ana jambo fulani jipya la kunifundisha ikiwa nitakuwa na utayari wa kusikiliza. Somo hili limenisaidia sana kuwa na kiu ya kujifunza mambo mapya kila siku na kutowaona wengine kama watu wa chini, bali kama vyanzo vya hekima.Kupitia fundisho lake nimejifunza kuwa mafanikio ya kweli hayaji tu kuwa na akili nyingi bali kwa kuwa na muoyo wa shukrani na uwezo wa kushirikiana na wengine kwa heshima.

Mimi napendelea zaidi wali, hasa unapokuwa umepikwa kwa ustadi kama pilau au wali wanazi. Ninachopenda kuhusu wali ni wepesi wake na jinsi unavyoweza kuendana na aina nyingi za mboga na michuzi kuanzia maharagwe, kuku, hadi samaki. Pia wali unanipa fursa ya kufurahia ladha tofauti kulingana na viungo vinavyo tumika jambo ambalo hufanya mlo uwe na mvuto wa kipekee kila wakati.

Mahali pazuri nishawahi kusafiri ni mbuga ya wanyama ya Maasai Mara hapa Kenya. Uzuri wa Maasai Mara haupo tu kwenye manthari yake ya savanna yenye kuvutia, bali katika tukio la kipekee la uhamiaji mkuu wa nyumbu, ni jambo la kustajabisha kuona mamilioni ya wanyama wakivuka mto Mara wakikabiliana na mamba, Tukio ambalo ni moja ya maajabu ya asili ya dunia. Pia utamaduni wa jamii ya wamaasai wanaoishi karibu na mbuga hiyo unaongezea ladha ya kipekee ya kiuchungaji na amani ambayo huwezi kuipata mahali pengine popote duniani.

Kusema kweli, mimi nikifikiria chakula, kitu cha kwanza kinachokuja akilini ni pilau ya kuku iliyopikwa vizuri na ikawa na viungo vile vya asili. Yaani, ile pilau ambayo kila punje ya mchele imejitenga, haina mafuta mengi na ina harufu ya iliki, mdalasini na karafuu inayo kulazimu utafute kijiko haraka. Siri ya pilau kwangu ni kile kachumbari ya pembeni iwe na nyanya nyingi vitunguu na ndimu ya kutosha na kama kuna pilipili ya kukaanga kwa umbali hapo mlo unakua umekamilika kabisa. Sijui ni kwanini lakini pilau hunikumbusha wakati wa sherehe au zile siku za jumapili tukiwa na familia ni chakula kinacholeta furaha na kuridhisha tumbo na roho kwa wakati mmoja. Siwezi kuikataa hata nikiwa nimeshiba kiasi gani.

Kusema kweli, mimi na simu yangu ni kama pete na kidole. Siwezi kufanya lolote bila hiyo. Kitu cha kwanza ninachofanya nikiamka asubuhi ni kuishika ili kuangalia ratiba yangu ya siku na kusoma jumbe muhimu nilizokosa usiku. Kazini inanisaidia sana kupanga muda kupitia kalenda na kurekodi mambo ya haraka nisije nikasahau. Lakini kando na kazi, simu ndio kitovu changu cha burudani. Napenda sana kutumia mitandao ya kijamii kama vile Instagram au TikTok kuangalia mambo yanayoendelea duniani na wakati mwingine nasikiliza muziki au podcasti nikiwa safarini kuelekea kazini. Pia inanirahisishia maisha sana upande wa malipo hasa kwa kutumia Mpesa kunanifanya nisiwe na haja ya kubeba pesa taslimu kila mahali. Kwa ufupi, simu yangu ni kama ofisi yangu ndogo na rafiki yangu wa karibu kwa wakati mmoja.

Kusema kweli, mimi ni binadamu. Na kama binadamu wengine, kuna wakati unatamani tu kile chakula cha haraka ambacho ni kitamu na rahisi kupata. Napenda sana chipsi mwitu au kuku wa kukaanga mara moja moja. Hasa mwisho wa wiki nikitaka kujipongeza au nikiwa na haraka na sina muda wa kupika chakula cha kukaa jikoni saa nzima.

Kusema kweli, uchaguzi wangu una tegemea sana mazingira, lakini nikijichunguza mimi ni mtu wa tishati zaidi. Napenda tishati kwa sababu ya wepesi wake na uhuru unaokupa hasa nikiwa nimetulia nyumbani au nikiwa naenda matembezi ya kawaida mtaani na marafiki. Inakufanya ujihisi mchangamfu na haina mambo mengi ya kupiga pasi kila saa kama shati.

Kazi ni nayo ithamini zaidi ni uwalimu na amini kuwa uwalimu ndio msingi wa kila taaluma unayo iona duniani leo. Hakuna daktari, rubani, muhandisi, wala rais ambaye hakupitia mikononi mwa mwalimu. Ninathamani kazi hii kwa sababu inahitaji subira kubwa, moyo wa kujitolea na uwezo wa kuona kipaji ndani ya mtu hata kabla yeye mwenye hajaji gundua. Walimu habadili tu akili ya mtu, bali anabadili hatima ya maisha yake na jamii nzima.

Kusema kweli, mimi napenda sana kupiga picha. Kwangu mimi kupiga picha siyo tu kubonyeza kitufe bali ni njia ya kukamata wakati fulani na kuhifadhi milele. Kama ule uzuri wa kuona kitu cha kawaida, labda ni machua ya jua kule milimani au tabasamu la rafiki na kuweza kukigeuza kuwa kumbu kumbu ambayo unaweza kuiangalia miaka kumi ijayo na inakukumbusha hisia za wakati ule.

Mimi ni mtu wa ratiba na orodha. Bila kupanga, najua kabisa siku yangu itakuwa na vurugu na sitamaliza chochote cha maana. Kila asubuhi, mimi hupanga kazi zangu kulingana na uzito na uharaka wake. Napenda kuanza na zile kazi ngumu au zinazochosha mapema asubui wakati akili yangu bado ina nguvu na utulivu. Nikishamaliza zile kubwa, hapo ndipo naingia kwenye kazi ndogo ndogo kama kujibu barua pepe au jumbe za simu.

Kusema kweli, mimi husoma mtandaoni maoni mara kwa mara lakini nafanya hivyo kwa tahadhari kubwa. Maoni ya watu ni kama kioo. Yanakupa picha ya jinsi wengine wanavyofikiri na mara nyingi nimejifunza mambo mapya au kupata mitazamo ambayo. Sikuwa nimeifikiria hapo awali.

Mimi naupenda mwezi wa disemba. Kuna kitu cha pekee sana kuhusu disemba ambapo hakipo kwenye miezi mingine yote. Kwanza ni mwezi wa sikukuu na mapumziko baada ya kufanya kazi kwa bidii mwaka mzima. Disemba inatupa fursa ya kupumzika na kutumia muda mwingi na familia Harufu ya pilau, shamra-shamra za krisimasi na watu kusafiri kuelekea vijijini kuleta hali fulani ya amani na furaha moyoni Pia napenda disemba kwa sababu ni wakati watathmini Huwa ni muda wa kuangalia nyuma na kuona nini nimefanikisha nini nimejifunza na kupanga malengo mpya ya mwaka unaofuata Hata hali ya hewa hapa kwetu wakati huo, hua inachangamsha, jua la wastani na msisimko wa kuanza upya. Ni mwezi unaonipa matumaini na nguvu mpya.

Kusema kweli, kuiainisha kazi na maisha ya kawaida ni mtihani ambao najifunza kila siku, lakini siri yangu kubwa ni kuweka mipaka iliyo wazi. Zamani nilikua na tabia ya kubeba kazi hadi nyumbani, unajipata upo mezani unakula chakula cha jioni, lakini akili yako bado inawaza barua pepe au ripoti fulani. Siku hizi nikishatoka ya kazini najitahidi kuzima ile hali ya kikazi. Ninapofika nyumbani, wakati huo unakuwa ni wafamilia kupumzika au kufanya mambo yanayo nifurahisha kama kusoma kitabu au kuangalia filamu.

Mimi naamini kuwa kukosea ni ubinadamu na jambo la kwanza ni lalofanya ni kugundua nimefanya makosa nikukubali haraka. Sioni haya kuomba msamaha au kusema hapa nimechemka kwa sababu kuficha kosa mara nyingi husababisha matatizo makubwa zaidi badae. Nikisha kubali makosa hatua inayofuata ni kutafuta suluhu baada ya kulalamika. Badala ya kukaa na kujilaumu masaa mazima najiuliza nawezaje kurekebisha hali hii sasa hivi Baada ya moto kutulia, mimi huchukua muda wa kutafakari kwa nini kosa lilitokea Je, ni haraka? Kutokuwa mwangalifu au kutoelewa maelekezo Hapo ndipo ninapopata funzo la kunisaidia nisirudia kosa hilo mara ya pili Kwangu mimi kosa siyo kufeli bali ni fursa ya kujifunza na kuwa bora zaidi katika kile ni nachofanya.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni kitu ninachokithamini sana kuliko kitu chochote. Naona kadri ninavyozidi kukua, ndivyo ninavyozidi kuelewa umuhimu wao na hekima walionayo. Kwangu mimi, wazee ni kama maktaba inayotembea. Kila nikikaa nao, kuna kitu kipya cha maisha ninachojifunza ambacho huwezi kukipata kwenye vitabu wala mtandaoni. Tuna uhusiana wakaribu sana na najitahidi kuwa na mazungumzo nao mara kwa mara, sio tu kusalimiana mbali kusikiliza hadithi zao za zamani na ushauri wao. Hata kama kuna wakati tunatofautiana kimtazamo, unajua tena mambo ya kidigitali na yale ya kizamani wakati mwingine ya nagongana, bado na waheshimu sana. Najua kuwa upendo na misingi walionipa ndiyo imenifanya nikawe hapa nilipo leo. Hivyo najitahidi kadri ni wezavyo kuwepo kwa ajili yao kuwasaidia na kuwafanya wajivunie mimi.

Mimi ni mtu wa chai kindakindaki na utaratibu wangu wa asubuhi haujakamilika bila kikombe cha chai ya moto. Kuna vile ambavyo harufu ya majani ya chai ikichemka na maziwa na viungo kama tangawizi au mdalasini huiamsha akili na kunipa nguvu ya kuanza siku kwa uchangamfu. Kwangu mimi, chai si kinywaji tu ni kama sherehe ndogo ya kuanza siku.

Wasilisho lolote lile huwa linanipa msisimuko wa kipekee, lakini pia huwa sishindwi kupata kile kiwewe kidogo cha tumbo. Unajua hata uwe umejiandaa vipi, ile sekunde ya kwanza unapo simama mbele ya watu au kuanza kuelezea mawazo yako, lazima mapigo ya moyo yaende mbio kidogo. Lakini nikisha anza tu na kuona watu wanafuatilia na kuitikia kwa vichwa, hapo ndipo ninapo anza kutulia na kufurahia. Kwangu mimi, wasilisho ni fursa ya kuonyesha kile ninachokijua na kuashirikisha wengine maono yangu. Siri ni nayotumia ni kujikumbusha kuwa watu walio mbele yangu wanataka nifanikiwe na wanataka kujifunza. Hivyo hiyo kunipa ujasiri wa kuendelea. Nikimaliza na kuona nimefikisha ujumbe ulio kusudiwa najihisi nimepata ushindi mkubwa na amani ya moyo inarudi.

Mimi ni mshabiki mkubwa wa mpira wa miguu. Hakuna mchezo unaoweza kunifanya nisisimke, nifurahi au hata nisononeke kama soka. Kuna vile ambavyo dakika tisini zinaweza kuunganisha watu wasiojua kabisa, wote wakishangilia goli moja au kulalamikia uamuzi wa mwamuzi. Napenda sana kufuatilia ligi za hapa nyumbani lakini pia zile za ulaya hasa ligi kuu ya uingereza ambapo ushindani ni wa hali ya juu na mibi binafsi ni mshabiki wa Manchester City.